Naam, rangi yangu ya kupendeza zaidi ni rangi ya samawati mimi napenda sana rangi ya samawati kwa sababu labda inaashiria kuwa ni hali ya anga na mavazi kila kitu huwa ni ya samawati naipenda, pia napenda rangi ya kijani kibichi ambayo huashiria kuwa, huashiria mazingira na pia husaidia huonyesha dalili ya kuwa mamambo iko shwari kimazingira na pia tabia ya nchi kwa sababu mimi ni mpenda mazingira ambayo yanafaa kuzingatiwa. Naam, tuhakikishe tu kwamba mazingira iwe ni muhimu wakati kuna rangi ya kijani kibichi inaonyesha kwamba mazingira imo tayari kwa maishi ya binadamu.

Naam, chakula ambacho nina kipenda zaidi ni asali. Asali na ladha tamu kama ya sukari ni chakula ambacho hutoa nguvu ama kupamili nguvu za utenda kazi na kutendea na kufanya kazi. Na, mara ya kwanza nilipokua nilikula asali nikiwa darasa la pili na nikaonja, nikasikia ama nikaweza kutathmini ladha yake nikaona ni chakula bora zaidi na kabla yangu kuanza kukula asali nilielekezwa na rafiki yangu. Wakati ule alipokuja na chakula hiki cha asali na akaniaeleza kuwamba ni chakula muhimu na ni kitamu kutoka pale nikawa napenda asali. Mara ya mwisho nilikula ni jana ambapo nilikula asali na nikaona ni chakula kitamu na kinaweza kupa mwili nguvu ya kutembea, ya kufikiria, ya kufanya kazi zingine hata za ziada na hata pia nguvu za kucheza.